Zoea nzuri nilio jenga ni kupanga ratiba yangu ya kila siku. Kila asubui, ninaandika kazi muhimu za siku na kueka vipa umbele. Hii imenisaidia kuwa na umakini na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia, nimejenga zoeya la kupumzika kidogo kila baada ya kazi ngumu ili kuepuka msongo Pia, nimezoea hili kwa sababu nazingatia burudani. Kwa kifupi, zoe la kupanga ratiba na kushugulikia kila jambo kwa mpangilio lina nifanya nifanikishe zaidi na kuwa na usawa.